Ndiyo, napenda asali sana. Asali ni chakula, cha asili chenye ladha tamu na manufaa mengi kwa afya ya binadamu. Hutumika kama chanzo, cha nishati, dawa ya asili na pia kama kiungo muhimu katika vyakula na vinywaji mbali mbali. Asali husaidia kuimarisha kinga ya mwili, kutibu kikohozi na kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Pia ina sifa ya kuwa salama kuliko sukari kwa sababu kutokana moja kwa moja na maumbile. Kwa sababu ya faida zake nyingi ya kiafya na matumizi yake ya kila siku napendelea asali na naiona kuwa chakula muhimu katika maisha ya binadamu.